Ndiyo napenda kuenda pwani kwa sababu hunipa utulivu na raha. Napenda kusikiza mawimbi ya bahari na kufurahia hewa safi. Mara nyingi huenda na familia au marafiki wakati wa likizo. Kila nikifika pwani, huisi nimepumzika na kujaa nguvu mpya.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma, kuangalia video au kuuliza maswali. Njia hii hunisaidia kuelewa kwa haraka na kukumbuka vizuri. Pia napenda kufanya mazoezi ili kutumia kile nilichojifunza. Kujifunza hunifanya nijisikie mwenye uwezo na mwenye motisha kila siku.

Kumbukumbu nzuri kutokana na utotoni ni kucheza na marafiki jioni baada ya shule. Tulikuwa tukicheka, tukikimbia, tukishiriki mchezo rahisi ya kijijini. Na kumbuka pia mama akituita nyumbani wakati wa chakula cha jioni. Nikifikiri wakati huo nahisi furaha amani na hamu ya kurudia siku zile.

Ningependa kupata mafunzo ya ujuzi wa kompyuta na mawasiliano kazini. Mafunzo haya yatanisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Pia yataniongezea kujiamini na kunisaidia kushirikiana vizuri na wenzangu. Na hizi sasa ni wakati mzuri wa kujifunza ili nijiboreshe kazini.

Napendelea kitanda kizuri na chawastani. Si kigumu sana wala laini sana. Kinanisaidia mgongo wangu kupumzika vizuri na kunipa usingizi mzuri usiku. Nikiwa mwenye kitanda kizuri naamka nikiwa na nguvu bila maumivu ya mwili. Kwa hivyo kitanda bora hunifanya nijisikie faraja na afya kila siku.

Ndiyo wakati mwingine na soma gazeti au taarifa mitandaoni hili kujua habari za siku. Napenda kufanya hivyo asubuhi au jioni nikitulia. Kusoma unisaidia kuelewa kilicho endelea duniani na kuniogeza marifa ya angu. Kwa jumla ni tabia nzuri unifanya nijisikie nime unganishwa na jamii.

Wikendi mimi upenda kupumzika na kufanya mambo mepesi. Jumamosi uenda soko hau kunywa kahawa na marafiki. Jumapili utumia muda na familia na kupumzika nyumbani. Wikendi unipa nafasi ya kupumzika na kujipanga upya kwa wiki ichayo.

Kipawa nilicho nacho nicha kuwasiliana vizuri na kusaidia wengine, napenda kusikiliza watu na kuwapa moyo au ushauri wanapo hitaji. Kipawa hiki hunifanya njisikie ni nadhamani na raha. Kwa kukitumia vizuri na weza kuleta mabadiliko na chanya kwa wale wanao nizunguka.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa kwa sababu hunipa utilivu na ladha tamu. Napenda kunywa asubuhi au jioni wakati na pumzika. Chai hunifanya nijisikie tayari kuanza siku au kumaliza siku kwa utilivu. Kwa kweli ni kinywaji changu ninacho kipenda kila siku.

Ndiyo, nadhani mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria njia mpya za kutatua matatizo na kujaribu mawazo mapya. Hii unisaidia kazini na pia maisha ya kila siku. Ubunifu unifanya nijisikie motisha na furaha kila jambo ninalofanya.

Napenda kwenda madukani mwanzoni mwa jioni au mwishoni mwa wiki wakati kuna utulivu. Hii hunisaidia kuepuka msongamano na kuchagua bidhaa vizuri. Mara nyingi huenda pia kununua vitu vya chakula au vipodozi. Kwenda madukani wakati huu hunifanya nijisikie raha na kupumzika kidogo.

Ndiyo napenda kupanda milima kwa sababu hunipa changamoto na unifanya nijisikia karibu na hasili. Napenda kuona mantari nzuri nikiwa juu na kupumua hewa safi. Mara nyingi wenda na marafiki au familia wakati walikizo. Kupanda milima unifanya nijisikia mwenye nguvu raa na amani.

Ninahakikisha nakamilisha kazi kwa wakati kwa kuweka vipaumbele na kugawanyisha kazi kuwa hatua ndogo. Ninaepuka usumbufu wa kuzingatia kazi moja kwa wakati. Pia hufuata ratiba ninayojiwekea. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi.

Kazi ya nyumbani ni nayo chukia zahidi ni kufuwa manguo nyingi. Inachukua muda na nguvu. Hasa wakati wa baridi hau mvua. Hata hivyo, ujikumbusha kuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku. Nikimaliza nahisi afuweni na kurithika.

Napendelea viatu vya wazi au vya ngozi kwa sababu ni vizuri na zinaendana na mavazi mengi. Navifaa kazini au nikitoka matembezini. Vinanisaidia miguu yangu kujisikia huru na salama. Kwa hivyo, viatu vizuri unifanya nijisikie kujiamini na tayari kwa siku.

Ndiyo napenda mziki wa jadi kwa sababu hunikumbusha utamaduni wa asili yangu Napenda kusikiza wakati wa sherehe au ni nikitulia nyumbani Mziki huu hunipa furaha, hunifanya nijisikie nimeunganishwa na historia. Kwa kweli ni mziki unao nipa amani wa moyo.

Kila siku hutumia simu, janja, na kompyuta kwa mawasiliano na kazi Natumia barua pepe, whatsapp na program za ofisi. Zana hizi hunirahisishia kazi na kuokoa muda. Kwa kweli zimekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Kila asubuhi huamka saa kumi na mbili na kuanza kwa kunyoosha mwili na kushukuru. Kisha uosha uso, napiga mswaki na kuandaa kifungua kinywa chepesi kama chai na mkate. Badaa ya hapo, hujiandaa kwa kupanga vitu vya kwenda kazini. Asubuhi hunifanya nijisikia mwenye tumaini na tayari kwa siku mpya.

Napunguza matumizi ya plastiki kwa kubeba begi la kubebea tena na kuepuka bidhaa za plastiki zisizoitajika. Pia ucharibu kutumia chombo cha kio au chuma badala ya plastiki. Wakati mwingine uchangia kwenye kambuni za kusafisha mazingira. Njia ii unisaidia kulinda dunia na kuifanya iwe safi zaidi.

Kwanza huangalia ajenda au maandilizi muhimu ya mkutano. Ninaandaa taarifa hati hau mawasiliano nitakayo hitaji. Pia hujipanga kiakili na kuhakikisha niko tayari kuuliza au kujibu maswali. Kujiandaa vizuri kuna nisaidia kushiriki kwa ufanisi na kuonyesha waledi kazini.

Kila jioni huanza kwa kupumzika na kusoma kidogo hau kusikiza mziki tulivu. Kisha huoga nikaadaa vitu vya kesho na kuandika mawazo yangu hau ratiba kidogo. Mara nyingi hunywa maji hau kikombe chachai. Njia hii hunisaidia kulala vizuri na kuamuka nikiwa na nguvu kesho.

Ningependa kujaribu kupanda milima kwa sababu ni changamoto na ninjia zuri ya mazoezi. Napenda kuona mandhari kutoka juu na kufurahi hewa safi ya asili. Pia nifursa ya kujifunza ujasiri na kushirikiana na marafiki. Kwa kweli ningependa kujaribu mchezo huu siku moja kufurahia kila hatua yake.

Mfanyi biyashara bora ninae mjua ni bi amina. Nampenda kwa sababu ni mchapakazi mkweli na anawajali wateja wake. Kitu cha ajabu alichofanya ni kuanzisha muradi mkubwa kutoka kitu kidogo na kufanikisha biyashara yake. Ninajifunza kutoka kwake umuimu wa nidhamu, ubunifu na ushirikiano kazini. Na mweshimu sana na kunipa motisha kufanya vizuri katika biyashara.

Ninapoanza kazi, kwanza uangalia ratiba na kupanga vipaumbele vya siku. Kisha upitia barua pepe hau mawasiliano muhimu hili kuona kilicho cha dharura. Baada ya hapo, huwanza na kazi muhimu zaidi kwanza. Njia hi unisaidia kufanya kazi kufanisi na kukamilisha kila kitu kwa wakati.